Ninapokutana na mabadiliko kwa kazini, ninayashambullia kwa mtazamo chanya na wazi. Najua kuwa mabadiliko kwa ni sihemu ya ukuaji. Na ingawa yanaweza kuwa kutisha mwanzoni mara nyingi huleta fursa mpya na kujifunza na kuboresha uwezo wako badala ya kuyapinga, huanza kwa kuyakubali na kuyaelewa. Hatua ya kwanza ninayochukua ni kusikiliza na kuuliza maswali ninataka kufahamu sababu ya mabadiliko yanayohusisha nini na yataadhiri vipi majukumu. Yangu hii hunisaidia kupunguza hofu na kutoelewa na kadri vinavyoelewa zaidi ndivyo ninavyoweza kujipanga vizuri. Pili mimi ninajifunza ujuzi mpya unaohitajika. Kama mabadiliko yanayohusisha teknolojia mpya taratibu mpya au njia tofauti ya kufanya kazi huwa tayari kujifunza. Naona hili kama nafasi ya kukuza taaluma yangu na kuongeza dhamani yangu kazini. Ninajitahidi kubaki mtulivu na mwenye badilika najua si kila kitu kitakuwa sawa mara moja. Kwa hiyo kuwa mvumilivu najipa muda wa kuzoea kushirikiana na wenzangu na kusaidiana. Na kusaidiana hunirahisisha mchakato huu mwisho naamini kuwa jinsi tunavyokabiliana na mabadiliko inaonyesha ukomavu wetu wa kikazi kwa mtazamo chanya mawasiliano mazuri na utayari wa kujifunza. Mabadiliko kazini yanaweza kuhuwa daraja la mafanikio sio kikwazo.

Filamu ninayoipenda zaidi ni deposit of happiness filamu hii inasimulia maisha ya chris gardner mwanaume anayepita changamoto nyingi kama umaskini kukosa makazi na kulea mtoto wake pekee yake lakini bado hakati tamaa kinacho nivutia sana ni ujumbe wake wa kuvumilia kufanya kazi kwa bidii na kuamini ndoto zake hata ilhali inapokuwa ngumu inafundisha kuwa mafanikio hayaji kwa urahisi bali kupitia juhudi subira na matumaini filamu hii pia inaonesha nguvu ya upendo wa mzazi kwa mtoto na umuhimu wa kutokata tamaa maishani kila mara ninapofikiria hunikumbusha kwa changamoto si mwisho wa safari bali ni sehemu ya kujifunza na kukua.

Kinacho nifurahisha sana ni kujifunza na kusaidia wengine kuelewa mambo kwa mfano wakati anaelewa jambo ngumu au anapopata suluhisho la tatizo. Baada ya kumaelezo yangu hiyo. Ni kwa furaha kubwa pia kuona ubunifu mawazo mapya. Kama wazo zipya au hadithi nzuri huongeza furaha kwa kifupi. Kichangamoto za akili na mafanikio madogo ya nayo ongeza thamani ambavyo hufanya ni furahie kwa kweli.

Kila asubuhi ninapofungua pazia la dirisha langu dunia hujifungua kama kitabu kipya. Macho yangu huvutana na mandhari ya kuvutia, miti mirefu inayocheza na upepo, ndege wapiga kelele zao za furaha na barabara ndogo inayopitisha watu wenye haraka na ndoto zao wakati ninaipenda zaidi ni alfajiri. Mwanga wa jua huingia taratibu ukipaka rangi za thahabu kwenye majani. Kuna utulivu wakipekee kana kwamba dunia inavuta pumzi. Kabla ya kuanza mbio za siku katikati wa mvua dirisha huonyesha sinema. Mawingu meusi mvua ikinyesha kwa sauti ya muziki kwa asili. Majani huonekana kungaa na harufu ya arthi hujaa hewani. Wakati wa kiangazi mandhari hubadilika majani hukauka watoto hucheza nje na jua huwaka kwa nguvu. Nikitazama dirisha nahisi utolevu msukumo wakuandika na wakati mwingine huzuni nidhamu ya kumbu kumbu. Dirisha langu ni sehemu ya nyumba ni daraja ya ndani yangu ya uli mwengu wa nje.

Nilipoamka saa kumi na mbili alfajiri upepo wa baridi ulipuliza pazia na la dirisha langu kwa upole nje mlima abadea ilionekana kwa miungu iliolala imefunikwa kwa ukungu mweupe kama shuka la binguni kitu cha kwanza nilichofanya baada ya kuamka kulikuwa kusikiliza sauti ya kuku wakipiga. Kelele zao za kawaida ishara ya mwanzo wa siku nilinyoosha viungo vyangu nikavuta pumzi ndefu na nikajitayarisha kwa siku yenye matumaini. Kwa kifunguakinywa nilikula chapati mbili na chai tangawizi iliyotengenezwa na mama kwa upendo wa asubui. Harufu yake ilijaza nyumba ikinikumbusha utoto wangu na siku za shule. Siku yangu ilianza kwa kutembea kuelekea shamba. Nikasalimia majirani njiani. Barabara ilikuwa na matope kidogo kutokana na mvua ya usiku. Lakini jua ilianza kuchomoza. Nikaahidi joto la mchana. Asubui nilihisi utulivu. Shukrani na mskumano wa kufanya mema. Kulikuwa na kitu cha kipekee hewani kana kwamba dunia lilikuwa ikinitabasa ikinitabasa.

Mimi nina pendelea kuandika. Kuandika hunipa uhuru wa kuelezea hisia mawazo na ndoto zangu kwa njia ya kipekee ninapo shika kalamu au kuandika kwenye kompyuta nahisi kwa dunia inasikiliza ingawa kusoma hunipanua maarifa kuandika hunipa nafasi ya kuchangia ulimwengu kwa sauti yenye yangu mwenyewe. Napenda kuandika mashahiri kuhusu maisha ya kijijini. Kusoma vitabu vya biashara hunisaidia kuelewa masoko na uongozi.

Napenda sana rangi ya bluu nyepesi kwa ukuta wa chumba changu sababu kubwa ni kwamba rangi hii inanipa hisia ya utulivu. Hisia na utulivu na amani kila ninapoingia chumbani ninasikia nipo mahali salama na penye utulivu hasa kwa baada siku ndefu ya masomo au shughuli nyingine. Rangi ya bluu pia inasaidia kufikiri kufikiri vizuri na kupumzika. Inafaa sana kwa chumba cha kulala. Kwa sababu haichoshi macho na inasaidia mtu kupata usingizi mzuri ninapokuwa nasoma au kufanya kazi za shule chumbani. Rangi hii hunifanya nijikite zaidi na nisiwe na msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo, bluu ni rangi inayopendeza macho na inaenda vizuri na sitamani nyingine. Ama rangi ya nyeupe, kijivu, ama au kahawia hii hufanya chumba kionekane kisafi kipana na chenye mwanga mzuri. Pia ni rahisi kubadilisha mapambo ya chumba bila kubadilisha rangi ya ukuta. Kwa ujumla napenda rangi ya bluu kwa ukuta wa chumba yangu kwa sababu unanipa utulivu. Inanisaidia kupumzika au kusoma vizuri na inafanya chumba kionekane kizuri na cha kuvutia rangi hii inanifanya nijiskie vizuri kila siku.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali na maharagwe. Napenda chakula hiki kwa sababu ni kitamu chenye lishe na pia hupatikana kwa rahisi. Tangu nikiwa mdogo nimekuwa nikililia nikikila mara nyingi nyumbani na kimekuwa sehemu cha chakula chetu cha kila siku. Kwanza kabisa wali na maharagwe hunipa nguvu nyingi. Wali hunipa nguvu za kufanya kazi na kusoma. Huku maharagwe yakiwa na proteini, zinazosaidia kujenga mwili. Kwa sababu hiyo, ninapokula chakula hizi nahisi nimeshiba vizuri na naweza kuendelea na shughuli zangu bila kuchoka haraka. Pia napenda wali na maharagwe kwa sababu vinaweza kupikwa kwa njia mbali mbali. Wakati mwingine hupikwa na nazi, nyanya au viungo tofauti ya ambavyo huongeza ladha. Nikiongezewa mboga kama mchicha au kabichi chakula hiki huwa bora zaidi na chenye afya. Zaidi ya hayo chakula hiki hunikumbusha upendo wa familia yangu kwa sababu mara nyingi tulikuwa tukikila pamoja nyumbani. Hii hunifanya nijisikie na furaha na amani kila ninapokila. Kwa ujumla wali na maharagwe ni chakula ninachokipenda zaidi kwa sababu ni kitamu, chenye afya na kina maana kubwa kwangu. Ni chakula kinachofanya nijisikie vizuri na kunipa nguvu ya kuendelea na maisha kila siku.